Napendelea shati au tishati. Shati ni moja wapo ya vazi ambalo mimi upenda kuliva wakati naenda shuguli ya kiofisi. Na tishati maramingi nikiwa jumbani kama sina shuguli ya mana mimi napenda kuvaa tishati.

Ningependa kurudi ujana. Naam kwa kweli ningependa. Sababu nikuwa mtu akiwa Mjana Kijana mdogo anaweza kufanya mambo mengi sana kuliko vile watu wakubwa wanaezafanya. Watu walio na umri mkubwa hii ni kwamba una uwezo wa kubadili kile ulichokifanya vibaya. Ndio bana nasema kuwa ningependa kurudi kwa kijana.

Kifaa changu kinaitaji chaji mara ngapi kwa siku. Kifa changu kinaitaji chaaji mara mbili kwa siku. Ninapo chaaji mara ya kwanza ninapata mda wa matumizi kama masa manne au matano. Kisha inaisha. Tena ninarudisha kwenye chaaji. Ninapata mda mwingine tena wa matumizi kama saba au nane. Na hivyo ndivyo siku inakamilika.

Unangoja baruapepe mara ngapi kwa siku. Mimi huwa napokea baruapepe mara moja. Au mara nyingine sipokei baruapepe sababu sababu nikuwa huwa siitumii sana. Kama nangoja ufafanuzi wa kampuni yoyote ndiposa mimi hupokea baruapepe. Mbali na hayo mimi huwa situmii baruapepe. Natumia messages. Meseji kwenye simu.

Mimi hucheza michezo mingi tofauti na watu tofauti tofauti. Mchezo wa kwanza ni wa kandanda ambao napenda kuchezo na rafiki yangu amani. Mchezo mwingine na hupenda ni mchezo wa video za simu au video za kompyuta ambazo ninacheza na watoto wa dada yangu wana penda sana huo mchezo. Hivyo hao ndiyo watu na wacheza nao sana.

Naam, mimi nimetembelea ziwa tatu zilizoko nchini Kenya na mito mingi sana, sababu nimelelewa kwenye maandhari kama hayo, ziwa nilio tembelea ni ziwa Victoria, ambayo iko kisumu. Ziwa nyingine iko Naivasha, inaitwa ziwa Naivasha. Na pia ziwa lingine liko kwenye magharibi. Kaskazini mwa Kenya. Ambapo inaitwa ziwa Tanganyika, ziwa Turukana. Mito nayo ni mito kama mto Yara, mto Nzoia, na nyingine ndogo ndogo.